Ningependa kutembea, mji duniani ni China na Dubai. Huwa ninaokoa na kuona mijengo kubwa yenye ni zisirembo. Wanatamani kufika uko huwa naona kukiwa kurembo sana na pia huko China wana mambo mu mapya ambayo sijawai ona.

Mimi napenda wanyama wawili, napenda paka na mbwa mbwa nawapendea kwa kuwa wanatunza boma, na paka nawapenda kwa kuwa wanakula panya, na pia wanakula paka. Hapo wanakula panya, wanafukuza panya, ni mbwa yatunza boma yafukuza wizi.

Nashughulikia udhaifu wangu kwa kujitambua mapema yaani najitambua kwamba hii sehemu sijui kuifanya vizuri, narekebisha, najaribu kufanya vizuri pia nasikiza vile watu wanaongea ili nieze kurekebisha kama nimefanya vibaya ama vizuri na pia kujipanga vizuri ili nisiweze kukosea.

Wakati nina wasiwasi huwa nakaa natulia, naskiliza nyimbo, naskiliza nyimbo, natulia naomba Mungu ama niende tu nakaa pekee yangu, na lala, na lala niache kuwa na wasiwasi. Sipendi kuwa karibu na watu sana nikiwa na wasiwasi napenda nikae tu pekee yangu.

Likizo yangu ya ndoto niliota nikitaka kuenda Mombasa niende kuogelea huko kwenye bahari. Ningependa kusarifiri na mume wangu. Na pia yeye nahitaji kutembea huko mara sana na nitembe mara mingi nipumzike nifurai. Nifurahi huko bahari nipunge hio hewa huko. Nivae nguo nyepesi huko.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao inanifurahisha kwa sababu inanichanganya akili mkakati na burudani. Napenda sana ile inayohitaji kufikiria mbele kama chess, drouts na pia ludo.

Na punguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu kama kitamba badala ya plastiki na kuepuka chupa za plastiki za matumizi ya mara moja badala yake kutumia chupa ya kujazwa tena na pia kutumia vyombo vya chuma na kuchakata tena plastiki pale inapoweza inapowezekana na kuchagua bidhaa zenye vifunganisho vichache au vinavyoweza kuoza.

Huwa natumia wi-fi, Wi-fi ni nzuri sana inafanya mambo yako yatafanya fanyika mbio data ya simu huwa inasumbua kama hakuna network unapata network ni kidogo itasumbua lakini wi-fi ni nzuri sana. Napia ni haraka aaaaaa aaa.